Kwa wakati wa baridi kali, huwa nachukua hatua mbalimbali ili kujilinda, kujihisi vizuri na kuendelea na shughuli zangu bila usumbufu mkubwa. Baridi kali inaweza kuathiri mwili, hisia na hata mtiririko wa maisha ya kila siku. Hivyo nimejifunza kuwa. Nimejifunza kuwa na utaratibu maalum unaonisaidia kukabiliana nao kwa njia chanya na yenye afya. Kwangu, kipindi cha baridi situ changamoto, bali pia ni fursa kujitunza zaidi na kubadilisha baadhi mazoea yangu. Kwanza kabisa, ninahakikisha ninajilinda, ninajilinda kwa kuvaa mavazi yanayofaa. Wakati wa baridi kali, huvaa nguo mzito kama sweta, makoti, soksi nene, na wakati mwingine kofia au shafu, ili kulinda sehemu nyeti za mwili kama kichwa, shingo na miguu. Huwa nachagua nguo zinazo zinazoweza kuhifadhi joto la mwili vizuri na kuzuia upepo mkali. Kuvaa vizuri hunisaidia kuepuka magonjwa ya baridi kama mafua, kikohozi na homa. Ambayo huwa rahisi kushambulia wakati wa hewa ya baridi pili, hubadilisha aina ya vyakula na vinywaji ninavyotumia. Wakati wa baridi kali, napendelea sana vyakula vya moto na vinywaji vya joto. Chai ya tangawezi, chai ya maziwa, supu ya moto, na uji huwa sehemu muhimu ya lishe yangu. Vyakula hivi hunisaidia kuongeza joto la mwili na kunipa nguvu. Pia napenda kula vyakula vyenye virutubisho vingi kama mboga, matunda na protini kwa sababu husaidia kuimarisha husaidia kuimarisha kinga ya mwili. Wakati mwingine, huongeza asali au limau kwenye vinywaji vyangu ili kusaidia mwili kupambana na magonjwa. Mbali na chakula, nazingatia sana mazingira ninayoyaishi. Huwa ninahakikisha chumba ninachokaa kina joto la kutosha. Iwe kwa kufunga madirisha mapema jioni, kutumia blanketi nene au kuwasha hita ambapo endapo ipo. Wakati wa kulala, hutumia mashuka mazito na blanketi za kutosha ili kupata usingizi mzuri. Usingizi mzuri wakati wa baridi ni muhimu kwa sababu mwili hutumia nguvu nyingi kujilinda dhidi ya baridi. Wakati wa baridi kali, hiyo hubadilisha ratiba yangu ya shughuli za mwili ingawa baridi inaweza kufanya mtu ajisikie mvivu. Hujitahidi kufanya mazoezi mepesi mara kwa mara. Mazoezi hunisaidia kuongeza mzunguko wa damu na hunifanya nijisikie mwenye joto zaidi. Wakati mwngine, nafanya mazoezi ndani ya nyumba kama kuruka kamba mazoezi ya kunyoosha mwili au hata kucheza muziki mazoezi haya hunisaidia si tu kimwili bali pia kiakili kwa sababu upunguza msongo wa mawazo. Kwa upande wa afya ya akili, baridi kali hunifanya nipende kukaa ndani zaidi. Hivyo hutafuta shughuli za kuniburudisha na kunituliza. Napenda kusoma vitabu, kutazama filamu au kusikiliza muziki laini. Shughuli hizi hunisaidia kupumzika na kufurahia muda wangu bila kuhisi kuchoka au kuchoshwa na hali ya hewa. Wakati mwingine hutumia muda huu kutafakari maisha yangu, kupanga mipango ya baadaye au kuandika mawazo yangu. Pia ninajitahidi kudumisha usafi, binafsi, licha ya baridi. Ingawa wakati mwingine kuoga kwa maji baridi kunaweza kuwa changamoto, hauhitaji kuoga kwa maji ya vuguvugu au moto ili kudumisha usafi na kujisikia vizuri. Kuoga kunanisaidia pia kupumzisha misuli na kuongeza joto la mwili. Baada ya kuoga, huvaa nguo za joto mara moja ili kuepuka kupoteza joto. Wakati wa baridi kali, hujitahidi pia kuwasiliana zaidi na familia au marafiki. Mazungumzo na watu ninaowapenda hunipa faraja na kunifanya na kujifanya nisihisi upweke hasa hasa kwa sababu baridi mara nyingi hupunguza matembezi na mikutano ya kijamii. Kupitia simu ujumbe au kukutana ana kwa ana inapowezekana hujenga hali ya ukaribu na mshikamano wakati wa baridi kali hufanya mambo mengi kwa maksudi ili kujilinda na kuendelea kuendelea kuwa na maisha yenye uwiano. Kuanzia kuvaa.

Swali la kama napenda kula nje au nyumbani ni swali lenye upeo mpana kwa sababu kila chaguo lina mvuto na faida zake kulingana na hali, muda na hisia za mtu. Kwa upande wangu napenda kula nyumbani zaidi kuliko kula nje. Ingawa pia nitafurahia kula nje mara kwa mara. Sababu ya upendeleo huu inatokana na faraja, afya, uhuru wa kuchagua chakula na hisia za kipekee ambazo chakula cha nyumbani hunipa. Kwanza kabisa, napenda kula nyumbani kwa sababu ya utulivu na faraja, inayopatikana nyumbani. Ninaweza kula bila haraka, bila kelele nyingi, na bila shinikizo la watu wanaonizunguka. Ninaweza kukaa kwa raha, kuzungumza na familia, au hata kula nikiwa natazama televisheni, au nikisikiliza muziki. Mazingira ya nyumbani hunipa amani ya akili, na hii hunifanya nifurahie chakula changu zaidi. Tofauti na mikahawa au hoteli, nyumbani hakuna msongamano wa watu wala kelele nyingi zinazoeka kuvuruga hali ya kula. Sababu nyingine muhimu inayofanya nipende kula nyumbani ni uthibiti wa afya na ubora wa chakula. Ninapopika au kushiriki katika maandalizi ya chakula. Najua ni viungo gani vimetumika, kiwango cha mafuta, chumvi na sukari kilichowekwa. Hii hunisadia kula chakula chenye afya na kinachofaa na kinachofaa mwili wangu. Nyumbani pia ninayuhuruwa kupika, nina uhuru wa kupika chakula kulingana na mahitaji yangu ya kiafya au ladha yangu binafsi. Kwa mfano ninaweza kupunguza mafuta au kutumia mbinu bora ya kupika kama kuchemsha au kupika kwa mvuke. Zaidi ya hayo, kula nyumbani hunisaidia kuokoa gharama. Kula nje mara kwa mara, unaweza kuwa ghali. Hasa kama mtu anakula kwenye mikahawa au hoteli za kiwango cha juu. Nyumbani, gharama za chakula huwa ndogo zaidi na ninaweza kupika chakula cha siku kadhaa kwa bajeti ile ile ambao ningeitumia kula nje mara moja. Hili hunipa utulivu wa kifedha na hunifanya niheshimu zaidi rasilimali nilizo nazo. Hata hivyo, siwezi kukataa kuwa kula nje kuna raha yake pia. Kuna nyakati ambazo napenda kula nje. Hasa, hasa ninapotaka kubadilisha mazingira, au kusherehekea tukio fulani maalum. Kula nje hunipa nafasi ya kujaribu chakula tofauti ambavyo pengine singeweza kuandaa nyumbani. Kama vyakula vya kigeni au mapishi ya kipekee. Pia kula nje ni njia nzuri ya kushirikiana na marafiki, kujenga uhusiano na kufurahia muda wa pamoja bila wasiwasi wa kupika au kusafisha vyombo. Kula nje pia hunisaidia kupumzika kisaikolojia. Baada ya wiki ndefu ya kazi au majukumu mengi. Kuenda kula nje hunifanya nijisikie nimejipa zawadi ndogo. Huduma ninayopata, mazingira mazuri na mwonekano wa kuvutia wa chakula huongeza furaha. Huongeza furaha na kunifanya nijisikie nathaminiwa. Wakati mwingine kukaa tu kwenye mkahawa mzuri, na kuangalia watu wakipita hunipa hisia ya utulivu na burudani. Hata hivyo, licha ya raha na kula nje, bado kuna changamoto kadhaa. Wakati mwingine chakula kinaweza kuwa na mafuta mengi au chumvi kupita kiasi na si rahisi kuthibiti ubora wake. Pia huduma inaweza kuchelewa au isiwe kama ilivyotarajiwa. Jambo linaloweza kupunguza furaha ya kula. Ndio maana ingawa napenda kula nje mara chache siwezi kukifanya kuwa chaguo lango la kila siku. Kwa ujumla napendelea kula nyumbani kwa sababu hunipa utulivu. Afya, hunipa utulivu, afya, uthibiti wa chakula, na uokoaji wa gharama. Hata hivyo, pia ninafurahia kula nje, kula nje kama njia ya kubadilisha mazingira, kushirikiana na watu wengine, na kujipa furaha ya kipekee kwangu. Kipekee. Kwangu, uwiano kati ya kula nyumbani, na kula nje, ndio unaofanya uzoefu wa kula, uwe wa kuridhisha zaidi. Kwa sababu kila upande, una nafasi yake na thamani zake, katika maisha ya kila siku.

Kuna tabia nyingi, nyingi nzuri ambazo ninazidhamini na kuzipenda kwa watu wengine. Lakini miongoni mwazote, tabia ninaiwe penda zaidi ni waminifu unawombatana na heshima kwa wengine. Kwa maoni yangu, waminifu ni msingi na umsingi wa mahusiano yote mazuri. Iwe ni ya kifamilia kirafiki au ya kikazi mtu. Mtu wanapo kuwa muaminifu hujenga mazingira kwa miniana ambayo huleta amani, uwazi na mshikamano katika jami. Kwanza kabisa napenda sana mtu ambaye ni muaminifu kwa maneno na matendo yake. Muaminifu hunifanya nijisikie salama. Uaminifu hunifanya ni jisikie salama minapo shiriki na mtu. Kwa sababu najua atasema ukweli hata kama si rahisi au hata kama ukweli huo haupendizi. Mtu maminifu hujaribu kuficha mambo au kudanganya ili kujinufaisha binafsi. Badala yake huwa tayari kuajibiga kwa makosa yake na kujifunza kutokana nayo. Tabia hii hunivutia sana kwa sababu inonesha ukomavu wa fikra na ujasiri wa ntani. Pili, napenda watu wenye heshima kwa wengine. Heshima uonekana katika maneno, mienendo, na namna mtu anavyo watendea watu bila kujali tofauti zao. Mtu mwenyeheshima, mtu mwenyeheshima, haa hukumu wengine kwa msingi ya hathi, umri au uwezo wao. Badala yake, utambua kuwa kila mtu anadhamani yake. Napendezwa sana na watu wanauweza kusikiliza maoni ya wengine bila kuwakatiza. Au kwa tharau. Kusikiliza kwa makini ni ishara ya heshima na huruma na hunifanya nione kuwa mtu huyo anamoyo wakuelewa. Tabia nyingine naiipenda kwa watu wengine unye nyekevu. Mtu mnyenyekevu hajigambi wala hajioni bora kuliko wengine. Hata kama anamafanikio makubwa, badala yake, hutambua kuwa mafanikio hutokana na juhudi, msaada wengine na wakati mungine bahati. Unyenyekevu huifanya mawasiliano kuwa rahisi na hujenga mahusiano ya kweli ya sio na mashindano ya sio ya lazima. Napenda watu wanao weza kufundisha wengine bila kujisifu au kuwafanya wajisikia duni. Vile vile napenda sana watu wenye huruma na ukarimu. Huruma ni uwezo wakujisikia na kuwelewa hisia za wengine. Hasa wanapo pitia changamoto, mtu mwenye huruma huwa tayari kusaidia, kusikiliza, au hata kutoa neno lafaraja bila kutarajia malipo. Tabia hii unigusa sana kwa sababu inaonesha binadamu wakweli, ubinadamu wakweli. Ukarimu hata kama ni mdogo, kama tabasamu au msaada mdogo, uweza kubadilisha siku ya mtu na kuleta tofauti kubwa katika maisha yake. Napenda pia watu wenyebidi na wajibikaji. Mtu mwenyebidi huwonesha kujituma katika kazi au majukumu yake na huwajibika kwa matokeo ya matendo yake. Tabia hii, kunitia moyo na kunifundisha umuhimu wa kufanya mambo kwa juhudi ni idhamu. Wajibika pia humanisha kukubali makosa na kuyarekebisha badala ya kutafuta visingizio. Badala ya kutafuta visingizio. Watu wa aina hii huwaminika na huwa mfano mzuri kwa wengine. Isitoshe napenda watu wenye mtazamo chanya kuhusu maisha. Ingawa kila mtu hutambua hukumbana na changamoto, mtu mwenye mtazamo chanya hujaribu kuwona furusa hata katika nyakati ngumu. Tabia hii hunipanguvu na matumaini na hunifanya nione kuwa matatizo si muisho wa kila kitu. Watu wa aina hii huleta nishati nzuri katika mazingira wanayo kuwapo na huu wanahisi kushirikiana nao. Tabia nezo zipenda kwa ujumla, kwa ingine ni waminifu, heshima, unyenyekevu, huruma, bidi, uwabijibikaji na mtazamo.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini zaidi ni Google. Kwa sababu ya mchango wake mkubwa katika maisha ya kila siku, ya watu duniani kote, ubunifu wake uendelevu na juhudi zake za kuboresho upatikanaji wa taarifa na teknolojia kwa wote. Ingawa hakuna kampuni iliyo kamilifu kabisa. Naona Google kama kampuni ambayo imeleta imeleta mapinduzi makubwa katika matumizi ya teknolojia kwa njia chanya na yenye manufaa kwa jumla, kwa jamii, kwa jamii, kwa ujumla. Kwanza kabisa, ninaiamini Google kwa sababu ya dhamira yake ya msingi ya kupanga taarifa za dunia na kuzifanya zipatikane na ziwe ziwe na manufaa kwa kila mtu. Dhamira hii imeonekana wazi kupitia huduma zake mbalimbali kama Google Search ambayo imerahisisha sana upatikanaji wa taarifa. Kwa kubofya tu maneno machache, mtu anaweza kupata majibu, kujifunza ujuzi mpya au kufanya utafiti kwa haraka. Hii imechangia sana katika elimu, biashara na maendeleo ya binafsi, kwa watu wa rika na maeneo mbalimbali. Sababu nyingine inayofanya inayofanya niiamini Google ni ubunifu wake. Kampuni hii haijibaki, haijabaki katika huduma moja tu, bali imeendelea kupanua mipaka ya teknolojia. Huduma kama Gmail, Google Maps, Google Drive na Google Docs zimebadilisha kabisa namna watu wanavyo wasiliana kupanga safari na kufanya kazi. Kwa mfano, Google Maps imerahisisha sana kusafiri na kutambua maneno hasa katika miji mikubwa au sehemu zisizo fahamika. Gmail na Google Drive zimeongeza zimeongeza ufanisi katika kazi na masomo kwa kuwezesha mawasiliano ya haraka na uhifadhi salama wa taarifa mtandaoni. Zaidi ya hayo, Google imeonyesha kujali maendeleo ya teknolojia ya baadae kupitia uwekezaji wake katika akili bandia AI. Teknolojia ya wingu cloud computing na mifumo ya simu janja kupitia Android. Mfumo wa Android kwa mfano umetumika na mabilioni ya watu duniani hasa katika nchi zinazo endelea kwa sababu unapatikana kwa vifaa vya bei nafuu. Hii inawezesha watu wengi kupata teknolojia ya kisasa, kuwasiliana, kujifunza na kufanya biashara kwa urahisi zaidi. Mtazamo wangu hii inaonyesha dhamira ya Google ya kujumuisha watu wengi katika watu wengi zaidi katika dunia ya kidijitali. Ninaamini pia Google kwa sababu ya mchango wake katika elimu. Kupitia majukwaa kama Google Classroom, Google Scholar na YouTube ambayo ni mali ya Google. Wanafunzi na walimu, wamepata njia rahisi za kufundisha na kujifunza. Wakati wa changamoto kama janga la COVID-19, huduma hizi zilisaidia sana kuendeleza elimu kwa njia ya mtandao. Youtube kwa mfano imekuwa chanzo kikubwa cha maarifa ambapo mtu anaweza kujifunza kila kitu kuanzia masomo ya shule hadi ujuzi wa kitaaluma na kiufundi. Hata hivyo, ninaposema ninaiamini Google haimaanishi kuwa sipati wasiwasi wowote. Masuala ya faragha na matumizi ya data za watumiaji yamekuwa yakijadiliwa sana. Lakini kinacho nifanya niendelee kuwa na imani. Kwa kiasi fulani, juhudi za Google kuweka sera za faragha, kutoa uwazi zaidi, na kuwapa watumiaji udhibiti wa taarifa zao. Ingawa bado kuna nafasi ya kuboresha angalau, ya kuboresha, angalau kuna hatua zinazo onekana, kuna hatua zinazo onekana, kuchukuliwa ili kushughulikia changamoto hizi. Pia ninathamini namna Google inavyo saidia wabunifu, waja wabunifu, wajasiriamali na waendelezaji wa programu kupitia zana na majukwaa kama Google Cloud, Google Play Store na programu za mafunzo ya kidigitali. Hii hii inasaidia kukuza uchumi wa kidigitali na kutoa fursa za ajira kwa watu wengi duniani, hasa vijana. Kupitia mafunzo na rasilimali hizi, watu wengi wanaweza kujifunza ujuzi wa teknolojia na kujiingiza katika soko la ajira au kujiajiri. Kampuni ya teknolojia kwa ujumla inayoiamini ni Google.